Ndiyo napenda sana kuendesha baiskeli hii ni kwa sababu inanipa uhuru fursa ya kufanya mazoezi na nafasi ya kufikiria kwa utulivu napenda zaidi kuendesha wakati wa asubuhi au jioni. Wakati ambapo hali ya hewa iko poa upepo mdogo usoni akili inatulia kabisa.

Naam napokea maoni kutoka kwa wengine kwa uwazi na utulivu. Kwanza nasikiliza kwa makini bila kukatiza. Kisha natafakari kama maoni haya ni ya kweli na yanaeza kunisaidia baadae nashukuru anayetoa maoni hata kama ni magumu kusikia. Kisha nachukua hatua pale panapohitajika kuboreshwa.

Naam chumba changu cha kulala ni tulivu na chenye mpangilio mzuri. Kitanda kiko katikati na kina godoro nzuri na shuka safi yenye ni laini. Pia kuna rangi ya kutuliza ya blue na kidogo ya krimu. Pia kuna taa na mwanga hafifu ya kupumzika kabla ya kulala. Dirisha lina mapazia mepesi yanayoleta mwanga asubuhi kwa utaratibu. Pembeni kuna kabati ndogo ya kupangia viatu vyangu. Pia kuna nafasi ambayo ni safi na haina vitu mingi.

Naam, rangi ninaipenda zaidi ni bluu, hii ni kwa sababu rangi hiyo inawakilisha utulivu na amani, inasaidia akili kupumzika, na pia inaendana vizuri na mazingira mengi, mfano nyumbani, kazini na hata kwa mavazi.